Je? Umewahi kusafiri kwa ndege? Mi, mimi sijawahi kusafiri kutumia kwa ndege sababu sijawahi kuwa na fursa ya kupanda ndege. Mara kadhaa huku humu mjini mi husafiri nikitumia magari, either magari za the public transport, ama the private vehicles, ama pia kutumia pikipiki ama baisikeli. Lakini kusafiri kwa ndege, either ikiwa humu mjini ama pia kusafiri ulayani, mi sijai kusafiri. Lakini pia ningependa kusafiri siku moja kuenda kupitia kwa ndege. Nikipata huo fursa wa kusafiri. Kabisa, mi ningependa kujaribu. Sababu kusafiri kwa ndege, mi najua ni kitu inafeel ikiwa mzuri. Yes. Na pia ni upesi iko na haraka wake so ningejaribu ningetaka kusafiri kupitia kwa ndege.